Chumba changu chakulala ni siki kubwa sana wala sikidogo kupita kiasi, ni cha wastani, cha kunifanya nijisikie huru bila kupotea, unapo ingia tu unahisi utulivu, kuta zina rangi ya mpole labda kijivu chepesi au kikrimu, rangi inayopumzisha macho na akili baada ya siku ndefu kitanda changu kiko katikati, kikiwa kimepangwa vizuri na godoro lakini dhabiti linapoli, linalonipa usingizi mzuri na wakuridhisha. Mashuka ni safi yenye rangi tulivu na blanketi jepesi hunifanya nijisikie salama na nikiwa nyumbani karibu na kitanda kuna meza ndogo yenye taa ya usiku na labda kitabu au simu, vitu vya karibu vinavyo nipa faraja. Kutoka dirishani naweza kuona nje. Labda miti ikitikiswa na upepo paa za nyumba, jirani au anga linalo badilika rangi asubuhi na jioni. Mwanga wa asili unaingia dirishani huifanya chumba kiwe na uhai hasa asubuhi. Kitu ni nachokipenda zaidi chumbani ni utulivu wake ni mahali ambapo naweza kuwa mimi mwenyewe kupumzika kufikiria na kujirudisha nguvu. Chumba changu chakulala si fanicha tu. Bali ni nafasi yangu binafsi ya amani.

Kwa sasa sina ndege wa kufugwa nyumbani, lakini napenda sana ndege, ninapowaona au kuwasikia wakiimba asubuhi, hunipa furaha na utulivu fulani, ningependa siku moja kufuga ndege, hasa wale wenye sauti nzuri, kwa sababu huleta uhai na amani nyumbani, kueatunza kungekua pia njia nzuri ya kujifunza uvumilivu na uwajibikaji.

Napenda kuwasiliana na watu kwa njia ilio wazi ya heshima na ya kweli, napendelea mazungumzo ya ana kwa ana au kwa simu pale inapowezekana, kwa sababu huni huruhusu kuelewa hisia za mtu vizuri zaidi kupitia sauti, uso na mwili wake, nahisi ukaribu zaidi na uwelewano, huwa rahisi kufikiwa. Hata hivyo, pia hutumia ujumbe au mitandao ya kijamii hasa inapohitajika kuwasiliana haraka au na watu walioko mbali. Jambo muhimu kwangu si njia yenyewe bali ni namna ninavyowasiliana. Kusikiliza kwa makini kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kuhakikisha mwenzangu anahisi kusikilizwa na kuthaminiwa.

Chakula ninachokula mara nyingi mchana ni chakula rahisi lakini kinachoshibisha vizuri. Mara nyingi huwa ni wali au ugali pamoja na mboga na protini kama maharage samaki au kuku napenda chakula kinachonipa nguvu ya kuendelea na shughuli za mchana bila kunichosha. Wakati mwingine huchagua chakula chepesi kama viazi, ndizi au chapati na mboga. Hasa kama ni na shughuli nyingi.

Siku za mvua kwangu huwa na hali ya kipekee tulivu na ya kutafakari mvua kubwa ikianza kunyesha napenda kukaa ndani mahali penye joto na usalama mara nyingi hujipa hujipatia kinywaji cha moto kama chai au kahawa kisha nakaa kusikiliza sauti ya mvua ikigonga paa au dirishani sauti hiyo hunituliza sana.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, ninazingatia kupanga vizuri muda wangu na kuweka malengo yanaoweza kufikiwa kwa kila siku, na pendelea kugawa kazi kubwa kuwa sehemu ndogondogo, ili niweze kushugulikia hatua kwa hatua bila kuhisi kuzidiwa na wingi wa majukumu. Pia, huhitaji kuondoa vizingiti kama vile usumbufu wa mitandao ya kijamii au kelele, zinazo hitajika wakati wa kazi.

Ndiyo, nimewahi kutembelea maziwa na mito mara kadhaa na kila mara ni uzoefu wakipekee na wa kupendeza. Nikiwa ziwani napenda kuona maji safi yanayong'aa yakimiminika kwa utulivu. Huku ndege wakirukaruka juu na hewa ikiwa safi na baridi kidogo. Mito pia hutoa hisia za utulivu na nafsi nzuri ya kutafakari au kupumzika.

Napenda kununua vitu kwenye masoko ya kawaida na maduka madogo ya karibu kwa sababu napata bidhaa za kwa asili na huduma za karibu kwa bei nzuri. Masoko haya huwa na mazingira ya kijamii mazuri ambapo unaweza kuzungumza na wauzaji kupata ushauri na hata kupata bidhaa mpya ambazo huwezi kupata kwenye maduka makubwa.